Wazee kwa maana ya wazazi, mimi baba yangu alikwisha kufariki mwaka elfu mbili na kumi na tisa, mwenyezi mungu amrehemu huko alipo. Mama yangu yupo hai, uhusiano wangu na yeye ni mzuri. Ninapopata wakati, basi huwa tunafurahia pamoja, lakini ninapokuwa mbali mara nyingi huwa ninatumia simu kuwasiliana nae. Tuna uhusiano mzuri.

Naam, ninapenda kucheza na watoto, kazi yangu imeniweka karibu nao sana, kiasi kwamba wamekua sehemu kubwa sana ya maisha yangu. Watoto ni wadadisi, watoto ni wacheshi, lakini watoto wana nguvu fulani ambayo umfanya mtu aisi furaha, lakini vile vile ajiepushe na mawazo ambao ni mabaya na kupoteza muda. Ninapenda kucheza na watoto wenye umbri wa kadiri, sana sana wa kuanzia miaka mitano na kuendelea. Ninapendelea kufanya mchezo ambayo inaimarisha ufahamu wakili, lakini vile vile inamjenga mtoto kimwili. Mchezo kama vile ya kukimbia, kuruka, michezo kama vile ya kuturushia na vitu. Hini michezo ambayo kwa kweli umzsababisha mtoto kujenga uwezo wake wa kufikiri vizuri, lakini vile vile humfanya haweze kuwa na ushirikiano.